Kwa kawaida hutumia masaa kadhaa mtandaoni kwa siku, hasa kwa ajili ya kazi, kujifunza na mawasiliano. Sehemu kubwa ya muda huo hutumika kutafuta maarifa, kufanya utafiti, kuandika au kujaribu kazi mtandaoni pamoja na kuwasiliana na wenzangu. Pia hutenga muda mdogo kwa burudani huku nikihakikisha matumizi ya mtandao yako katika uwiyano mzuri.

Ninajihusisha na masomo na kazi katika eneo la uhandisi wa programu ambapo hujifunza na kufanya kazi zinazohusiana na utengenezaji wa programu matumizi ya teknolojia habari na utatuzi wa matatizo kwa kutumia mifumo ya kompyuta Nilichagua njia hii kwa sababu ninashauku na teknolojia Napenda kufikiri kwa mantiki na nina hamu ya kutengeneza suluhisho za kidigitari Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu kazi au masomo haya ni fursa ya kujifunza mambo mapya kila wakati, kufanya kazi kwa ubunifu na kuona matokeo ya kazi yangu yakitumika katika maisha halisi. Changamoto ninazo kutana nazo ni pamoja na ugumu wa baadhi ya dhana za kiufundi, mabadiliko ya haraka ya teknolojia na shinikizo la kumaliza kazi kwa muda. Lakini changamoto hizi hunisaidia kukua kitaaluma na kiakili kama ningepata nafasi ya kubadilisha jambo moja ningependa kuwepo na raslimali zaidi za kujifunza kwa vitendo muda wa kutosha wa kufanya mazoezi na ushirikiano zaidi katika kati ya wanafunzi au wataalamu hili kuboresha uzoefu wa kujifunza na kufanya kazi.

Leo hali ya hewa ni ya jua na anga iko wazi bila mawingu mengi, hali inayofanya joto kuwa la wastani hadi juu. Ninajiskia vizuri ingawa joto kuwa, kali kidogo mchana, hivyo ninavaa nguo nyepesi kama fulana na suruali nyepesi, pamoja na kofia au miwani ya jua kwa kujikinga. Napenda haina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanipa nguvu na kunifanya nijiskie mwenye furaha na pia inaniruhusu kufanya shughuli mbalimbali bila usumbufu. Katika hali hii ya hewa ningependa kutoka nje kwa matembezi kufanya mazoezi mepesi au kukutana na marafiki na kufurahia mazingira mazuri.

Ninaishi katika nyumba ya kudumu ili ojengwa kwa mawe na inavyombo vina vyo tosha kw angu. Mazingila ya eneo ninaloishi ni tulivu, safi na yanamajirani, wanao shirikiana vizuri, pamoja na huduma muhimu kama barabara, maji na umeme. Na kumbuka nilehamia mahali hapa kwa sababu ya ukaribu wake na shule, kazi na huduma nyingine muhimu. Ninachopenda zaidi kuhusu eneo hili ni utulivu wake na hali ya usalama inayoruhusu kuishi kwa amani bila hofu kwa ujumla na hisi salama na nipo raha kuhishi katika eneo hili kwa sababu linamazingira mazuri na linafaa kwa maisha akila siku.

Ninatumia simu yangu kwa muda mrefu kila siku kwa mawasiliano, kazi na kupata taarifa muhimu, hasa kupitia, kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia interneti Programu ninazotumia zaidi ni zile za mawasiliano na kazi kama wasapu, barua pepe na programu za kazi zinazoniwezesha kushirikiana na wengine Nakumbuka simu yangu ya kwanza kwa sababu ilikuwa rahisi na ilinitambulisha katika matumizi ya teknolojia ya mawasiliano. Simu inanisaidia sana katika maisha yangu kwa kurahisisha mawasiliano, kujifunza mambo mapya na kusimamia shughuli za kila siku. Hata hivyo nahisi muda mzuri wa kuzima simu ni wakati wa kupumzika au kulala ili kuupa mwili na akili nafasi ya kupumzika bila usumbufu.

Ninapoanza kazi kwanza hupanga kipaumbele cha shughuli zangu kwa kuangalia kazi muhimu na haraka zaidi. Kisha hupanga ratiba kukusanya vifaa au taarifa zinazohitajika na kuanza na kazi ngumu au zinazohitaji umakini mkubwa ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufasihi na ufanisi na kwa wakati unaofaa.

Naam, napenda kutumia video kwa mawasiriano mara kwa mara hasa kwa mikutano ya kazi au mafunzo ya mtandaoni. Video hunilahisishia kuelewa maelezo kwa uwazi, kuona hisia na ishara za wengine na kufanya mawasiliano kuwa ya karibu zaidi licha ya umbali.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu nitulivu, safi na wenye majirani wema ambao husaidiana. Pia una huduma muhimu karibu kama shule, maduka na barabara nzuri jambo nilalofanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na ya furaha. Mazingira haya hunipa amani na usalama wakati wote.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kushirikia na vizuri na wengine, kuzingatia maelezo kwa makini na kushugulikia changamoto kwa umakini na subira. Pia nina nidhamu, muitikio wa haraka na uwezo wa kutumia teknolojia kikamilifu, jambo ninaloongeza ufanisi wa kazi na kuifanya timu kufanikisha malengo yake.

Uzoefu wangu kwa kazi umenifundisha umuhimu wa nidhamu, mawasiliano bora na kushirikiana kwa karibu na wenzangu ili kufanikisha malengo ya timu Pia umenifundisha kushughulikia changamoto kwa busara, kupanga kazi kwa ufanisi na kuendelea kujifunza ili kuboresha uzuri wangu Jambo ambalo limeimarisha, taaluma na ufanishi wangu kazini.

Naam, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo Bahada ya kazi au shuguli nyingi, michezo ya video pia huniongezea umakini kasi ya kufikiri na uwezo wa kutatua matatizo huku ikinipa burudani na furaha.

Zawadi nzuri niliopewa ni saa ya mkononi ya kisasa kwani iliniwezesha kushugulikia muda vizuri na pia ilikuwa na dhamani ya kihisia kutoka kwa mtu alienipa. Zawadi hiyo ilinifanya nijiskie kudhaminiwa na kuonyesha upendo huku pia ikiongeza urahisi na ufanisi katika maisha yangu ya kila siku.

Ushauri ningeweza kumpa mtu mwingine ni kuheshimu muda, kushirikiana na wengine na kushughulikia changamoto kwa subira na busara. Pia ni muhimu kujitahidi kujifunza kila siku, kuweka malengo wazi na kufanya maamuzi yenye kuzingatia faida ya muda mrefu kwani hatua hizi husaidia kufanikisha maisha na kazi kwa ufanisi.

Kama muhadisi wa programu, ningependa kupata ujuzi wa juu katika maeneo kama usanifu wa mifumo, matumizi ya cloud computing na mbinu za kisasa za hundaji wa programu kwa sababu ujuzi huu ni muhimu katika kujenga mifumo salama, yenye ufanisi na inayoweza kupanuka kulingana na mahitaji ya sasa ya teknolojia. Tayali nimeanza kujifunza baadhi ya ujuzi huu kupitia miradi ya vitendo, course za mtandaoni na uzoefu wa kazi. Na ninamipango ya kuendelea kujifunza kwa mkusoma nyaraka rasmi, kujenga miradi halisi, kushirikiana na watalamu wengine na kujifunza kwa vitendo. Ninaamini kuwa wakati mzuri wa kuanza na kuendeleza ujuzi huu ni sasa. Kwani kujifunza endelevu ni msingi wa mafanikio na ukuaji wa muda mrefu katika taaluma ya uhandisi wa programu.

Maranyingi wikendi huitumia muda wangu kupumzika na kufanya shuguli zinazo nifrahisha baada ya wiki yenye kazi mingi. Huwa napenda kusoma au kujifunza vitu vipya, hasa ninavyo husiana na taaluma yangu pamoja na kutazama filamu au kusikiliza muziki. Pia hutumia muda na familia au marafiki na wakati mwingine ufanya mazoezi au matembezi ili kuboresha afya na kujiondoa kwenye msongo wa mawazo.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli zinazotuleta karibu na kuimarisha uhusiano wetu. Mara nyingi, tunapenda kuzungumza na kushirikiana kuhusu mambo ya kila siku, kula pamoja au kutasama vipindi na filamu. Pia wakati mwingine hutoka pamoja kwa matembezi au kushiriki hafla za kifamilia. Jambo linalonipa furaha na kunifanya nijisikie kuwa na msaada na upendo kutoka kwao.

Ninahifadhi data yangu katika sehemu mbalimbali kulingana na aina na umuhimu wa data husika. Data umuhimu kuhifathi kwenye mfumo ya jidigitali kama kompyuta binafsi na hifadhi za mtandaoni kwa kutumia huduma salama pamoja na nakala za ziyada ili kuzuia kupotea kwa tarifa. Pia ni nazingatia usalama kwa kutumia nywila imara na mbinu za ulinzi wa data ili kuhakisha tarifa za anguziko salama wakati wote.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe za kuzaliwa kwa sababu hunipa nafasi ya kusherehekea maisha mafanikio na kukutana na watu ninaowapenda. Napenda sherehe hizi kwa kuwa huambatana na furaha, vicheko na kumbukumbu nzuri kupitia kushirikiana, chakula, muziki na mazungumzo mazuri. Pia ni wakati mzuri wa kutafakari, safari ya maisha na kuweka malengo mapya kwa siku zijazo. Jambo linalonifanya nijiskie mwenye shukrani na motisha.